Mimi haswa sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu nahisi kana kwamba, siasa ni kitu ambacho kinatutenganisha kama wananchi na inatufanya tuwe watu wenye chuki uovu sana. Na hizi siasa ya nchi hii imeweza kufanywa kukuwa mbaya na imeweza kuwa mchezo wa haramu. Na hakuna ile hutimilifu amba ulikuwa kitambo.

Naam mimi napenda kucheza mchezo wa video ilhali sina simu ambacho inaeza kutoa video safi sana. Lakini mimi napenda kucheza mchezo ya video. Kwa sababu mimi nahisi kana kwamba zina raha, mingi na zina furaha. Ukifanya densi ambayo mtu alifanya. Unahisi ni kama wewe unaielewa. Unahisi ni ukona utaratubu wa kusakata. Unahisi vizuri, unahisi vyema yaani you feel good, mimi napenda.

Nimeenda hoteli kadhaa na naweza nikasema chakula ya huko iko ni bora zaidi kuliko ya nyumbani kwa sababu ni vitu ambavyo si ambavyo tunaweza kuzipika huku nyumbani. Sasa nikienda nje napenda kuenda kwenye hoteli kama Bastra Bristow, napenda kuenda hoteli kama Backyard Patio na hizi hoteli naweza nikakula vyakula vyema vyema sana si chakula aina moja tu, hiyo ndio kwa maana napenda kukula nje.

Mchezaji bora ni mmoja, kila mtu anamjua, LeBron James. Naweza kushiriki na nani mchezaji bora. Kapu unaweza nikasema ni LeBron James. Kwa sababu umeona michezo mingapi ya ameshinda, amesaidia timu yake, kuweza kushinda michezo mingi. Napenda mchezaji huyu kwa sababu anajiaminia, anajua kila ambacho anakitaka, anaweza kukipata akiweka akili yake hapo. Hiyo ndiyo kwa maana napenda mchezaji huyu. Mchezo wa ajabu niliona mchezaji ni mmoja wa mwaka elfu mbili kumi na sita. Nilihisi ni mchezo yaani alicheza mzuri sana. Akaweza kuweka mpira mingi kwenye vikapu na tukashinda na timu yetu ya leka zileza kuhisi vizuri sana. Ningependa kueleza ujuzi gani unaomwezesha? Naona akiwa na ujuzi, ana uerevu na ubunifu katika mchezo huo na anaweza kuelewa hili na lile linafaa kufanyika ili tuweze kushinda. Nahisi vyema sana nikimwona akicheza kwa sababu nahisi anaweza kuelewa, anahisi vizuri sana, anahisi furaha, anajua kila kitu kwa usahihi, akiwa na mpira, anajua hapo lazima afunge.

Programu ya simu nayo yenye natumia kila siku bila kuwacha ni TikTok. Napenda TikTok sana kwa sababu inaeza ikanielimisha. Yaani TikTok imenionyesha vitu mingi sana hii mwaka, imenifunza vitu mingi sana, imenielimisha, imenionesha. Mimi ni mtu ambayo naishi Nairobi lakini sikua najua eneo za Nairobi vizuri. Lakini kutumia tiktok imenionyesha hizo eneo kwa ubunifu na umakinifu. Yaani inaeza nikaenda hapa na hapa na hapa. Imenionyesha hoteli mingi sana. Zenye naeza nikaenda. Yaani imekuwa ikinifuraisha wakati ninahisi vibaya. Tiktok ni kitu ambacho ni mzuri sana ililetwa. Mimi ninashukuru kwa yule ambayo aliunda program hiyo. Kwa sababu programu. Kwa sababu nahisi ni kana kwamba ni kitu mzuri sana iliyoletwa.

Mi napenda kuimba sana, napenda kuimba rumba, napenda kuimba gosipeli, napenda kuimba za haraka nyimbo za polipoli, niaza nikarapu, napenda kuimba sana. Nahisi kanakamba kuimba si lazima ikuwe ni talanta, ni kitu ambayo unaeza ukajifunza, na mimi nahisi kanakwamba mimi nilijifunza kuimba, si kuwa najua kuimba lakini nilijifunza.

Mimi huwa natumia meditation kupumzika kwa sababu nahisi ili uweze kukua kwa namna na jinsi ya kupumzika lazima akili yako iwe imetulia mawazo yamenyamaza huna mawazo mengi. Nahisi kwamba meditation huwa inakufikisha hapo. Nilipokua naanza kujifunza meditation nahisi kana kwamba nilikuwa naongea sana kwenye akili mawazo yalikuwa mengi nikijaribu kunyamaza mawazo yanaongezeka. Nilijua jinsi ambavyo naweza nikafanya akili inyamaze na mawazo yatulie ni nikiacha mawazo hayo yaendelee kufanyika kama nina wazo hili naliwacha nihisi hilo wazo kisha kinaenda. Muda gani naweza nikachukua kwenye meditation ni kwa sasa sijaweza nikachukua muda mwingi lakini naweza nikachukua hadi dakika thelathini kwa sasa nilienda sana nikafanya dakika tisini lakini naona nataka niendelee kuongeza ili niweze hata nikakaa kwenye hali hii kwa siku nzima. Baada ya hiyo nahisi vizuri nahisi kana kwamba mawazo yamepungua nahisi vema kwasababu naweza nikafikiria sasa na naweza nikawa na mawazo yangu yakiwa kwenye utaratibu fulani. Si yakiwa tu yameporomokwa.

Siku yangu ya kuzaliwa, sasa kile ambacho kilinitendea ni kwa miaka zile ambazo zimepita kadhaa, sijakuwa nikisherehekea. Lakini nikisherehekea kama ninavyopanga kusherehekea. Napanga hiyo siku niamke vyema, nifanye kazi zangu, kisha nioge, halafu nijitayarishe kutoka. Kwa sababu siku hiyo lazima niende kwenye park ya wanyama, niwaone wanyama vizuri. Baada ya hiyo niende hotelini nikule na marafiki labda, lakini peke yangu au na bwana wangu. Sherehe ambayo ni ya kunikumbusha niliyoipenda sana ni wakati ambapo nilikuwa shule ya msingi ya Red Rose bado nikiwa mdogo darasa la pili. Wazazi wangu waliweza kunifanyia sherehe kubwa sana shuleni, wakaleta keki, wakaleta vinywaji, wakaleta vibanzi, wakaleta, yaani walileta vyakula vingi na wakaleta snacks nyingi. Watu wakaweza kula na wakafurahia. Hiyo ndiyo niliweza kuhisi kana kwamba ilikuwa sherehe yaani best kwa zote. Sikupokea zawadi, siku ya kupokea zawadi siku hiyo, lakini huwa napokea zawadi kadha, lakini miaka zinazopita pia sijakuwa nikipokea zawadi, lakini mama yangu amekuwa akinizawadi pesa, hata ninge akiwa kununua zawadi ya pesa, lakini hii hapa ilipita siku zawadi ya pesa, lakini anataka kuona vinginevyo kwa sababu na hizi kwa hizo sherehe zangu zilizopita, nahisi zinanikumbusha sikuwa nimejipenda sana ili watu wanipende, lakini sasa kuna vile ambavyo najiona na najisikia sana vizuri. Nitapewa zawadi mingi sana.

Asubuhi napenda kunywa chai, huwa naanda chai kwanza kwa kuweka, maji, naweka majani, chiki kidogo, kisha naweka maziwa, na tangawizi, na sukari, kisha nachiki kidogo, kisha nazima, gesi, naweka kwenye kikombe na nakunywa. Naweza kunywa na kitu chochote, hivi ndo kwamaana napenda chai kwasababu, naweza ikunywa na kitu chochote, si lazima ukunywe na kitu kimoja. Kinywaji nachopenda, kukunywa asubuhi ni chai, au kama akuna chai, kahawa.

Maktabani, wajua sasa mambo yamebadilika kwa sababu vitabu vingi sana viko mtandaoni, unaweza ukavipata kwenye tu simu au kwenye laptop lako. Lakini, muhula uliopita nilifika maktabani kama mara mbili kwenda kuchukua kitabu cha bayo saikolojia. Ivo tu lakini maktabani nahisi sahii itawa itakuwa ngumu kidogo kwa sababu vitabu vingi viko mtandaoni. Kama ilhali kama unataka mahali kumenyamaza, maktabani ndiye pahali pa kuenda.

Kumbukumbu ya kutisha ni wakati mmoja, nilieza kupanda pikipiki kutoka shuleni, nikaenda mwenendo ya kilomita mia moja na hiyo yote nilikuwa nafanya kwenye pikipiki na nilikuwa nahisi kana kwamba maisha yangu iko hatarini. Nilihisi vibaya sana na pia nilihisi kana kwamba hilo ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho lakini haikuweza kwa sababu Yesu alisema tutaishi milele na milele sasa mimi najua bado wakati wangu lakini kumbu kumbu ile ilinitisha sana.

Mimi naweza kushiriki katika masomo ya saikolojia, niliichagua hivi. Mimi nilikuwa nimepanga kuenda kusomea udaktari kwenye KMTC. Lakini mamangu aliniambia pia uweke tu university unaweza kosa kuitwa KMTC ukaitwa university. Nilipoweka KMTC pia nikaweka university na nikaweza kuweka saikolojia kama chaguo langu la kwanza. Baada ya matokeo kutoka niliona kwamba nimeitwa Maseno naenda kusomo saikolojia lakini KMTC haikuwa imerudi. Mama yangu akaniambia nenda usome hii saikolojia kwa sababu si mbaya na kuna watu ambao wanangangana na hali ya akili yao unaweza kuwasaidia. Saa baada ya yeye kuniambia hivi nikona heri niende tu nikafanye hiyo. Saikolojia. Kile ambacho nakipenda haswa kuhusu saikolojia ni jinsi ambavyo inakueleza vile binadamu wanavyofahamu, wanavyofanya kazi, wanavyofikiria, wanavyohisi. Inaweza ikakueleza kila kitu kwa undani, iwe biolojia, iwe fizikal. Inaweza ikakueleza vitu vingi. Changamoto naweza nikaipata kwenye saikolojia ni walimu kwa sababu mimi nahisi walimu hawatudunzi kila kitu, wanatupa kazi nyingi tufanye na mimi sihisi hiyo ikiwa vizuri. Na pia mara mingi huwa wanapenda kusema leo hakuna darasa, leo hakuna darasa, ilhali kulifaa kuwe na darasa kwenye timetable. Kitu naweza penda kubadilisha kuhusu masomo yangu ni mahali ambapo naifanyia. Nikipenda kuifanyia majuu kwa sababu nahisi uko pia kuna opportunity, kuna njia na ni bora kuliko huku Kenya. Ilhali pia huku, kitu chochoche naweka akili yangu lazima nikipate. Sasa najua nikimaliza hivi, lazima nipate kazi.

Mimi napenda kusafiri na ramani kwa sababu inaweze ikakuonyesha mahali ambapo upo na unaweza kujua muda mgani umebaki kabla ya kabla ya kufika mahali ambapo unaenda. Kwa hivo mimi napenda sana kusafiri na ramani kwa sababu una ujuzi ya mahali ambapo upo.

Mfanyabiashara nayemjua ni mama yangu na ndio mfanyabiashara bora zaidi kwa wafanyabiashara wote naowajua. Napenda mfanyabiashara huyu mama angu. Kwa sababu yeye hujikaza kisabuni kila siku kuhakikisha kwamba tunakila kitu tunachokihitaji. Kitu cha ajabu ambacho mama angu alifanya siku moja ni alienda kutununulia nguo, kila mtu akatupeleka nje, akatupa chakula na tukafurahi sana. Hii imenifanya nihisi kana kwamba wa, hii ni kitu ambacho siku naweza kujua naweza kukifanya na alikuja akakifanya. Nachojifunza kwake ni kuwa usiwahi kata tamaa kwa kile ambacho unafanya. Jipe moyo na siku moja itakuja ikaingia. Jinsi anavyofanya biashara ni bora sababu anaweza kuunda pesa mingi sana kwa kitu anachofanya.

Nahifadhi pesa kwa kuweza kuweka kwenye akaunti au kuweka kwenye begi, mahali ambapo hakuna anayeweza kuifikia. Nahisi kana kwamba kuhifadhi pesa ni muhimu kwa sababu inatuwezesha kufanya vitu vingi na inatuwezesha kukua na njia ambavyo. Tunaeza tukajipanga mbeleo hata kama hatuna la leo. Unapaswa mi nahisi kana kwamba ni muhimu sana kuhifadhi pesa kwa sababu iwapo kuna jambo ambalo mtu hawezi kufanya. Unaweza ukatafuta pesa ambazo ulihiifadhi wakati huo na uwekelee kutumia pesa wakati ambapo una shida.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha wa spanishi au espanyoli na hizi kana kwamba hii lugha ina utamaduni mingi ambayo watu wengi wameiekelea kando lakini ni kitu cha maana. Siku moja natarajia kuenda katika nchi ya spain na nataka niwe naeza nikaongea lugha yao. Sasa mi naeza taka sana ningependa na mwaka huu ntajitahidi nijifunze espanyol, spanish na nikijua lugha hili naeza hata nikaongea na wenzangu vyema.

Mimi napenda kushiriki katika timu ya Manchester United. Nimalenza kupenda timu hii na za kumbuka za mara kwanza nilijua kuhusu timu hii ilikuwa siku moja ambao babangu alikuwa anaona televishini. Katika harakati hiyo nikakuja nikaketi na yeye na nikaona ana watch anaona mchezo wa kandanda wa English Premier league, katika hii league kulikuwa na Manchester United na mimi nikaona kwamba hii timu inajituma sana na imejiwezesha like kucheza vizuri. Mimi nilipenda hii timu sana. Mimi niliona kwamba nakumbuka mchezo wa kushangaza wa huyo timu ulikuwa wakati mmoja ambapo Ronaldo aliweza kueka penalty kick ilionekana kuwa haiwezekani lakini yeye aliweza kuieka. Mchezaji ninapenda kwa hiyo timu nilikuwa napenda portmore lakini saa hizi alieza kutoka lakini mwenye kitambo nilikuwa napenda alikuwa Cristiano Ronaldo. Timu yangu inaposhinda Manchester United na hisi vizuri sana kwa sababu tumeweza kujikaza sana.

Mimi napenda, ilhali mimi ni msichana napenda kuvalia suruali kuliko sketi au niseme hiyo ndo niko nayo kuliko sketi napenda kuvaa sketi lakini kitambo nilikuwa nahisi vibaya kuvaa sketi na nilikua napenda kuvaa suruali lakini siku hizi napenda kuvalia sketi kuliko suruali ilhali sina mengi lakini ambayo nikonayo napenda kuivaa. Nahisi kwamba ni muhimu mtu aelewe kuwa sketi ina ina mchangamoto zake kama kutembea na lazima kila saa uone jinsi ambavyo unakaa ili mtu asieze kukuchungulia. Lakini ukivaa suruali uko na uhuru wa kukaa vizuri, wa kutembea vizuri.

Wakati wa likizo, huwa najistawisha kwa kutafuta kazi, kusaidia mamangu kwenye makazi, kuosha gari, masaa ingine, pia napenda kuona filamu ambavyo nilivikosa wakati nilikuwa shuleni nikisoma. Napenda pia kuenda nje na marafiki zangu, na pia napenda kukula kuliko vile ambavyo nakula shuleni. Nesi ni muhimu sana tuwelewe kwamba kila kitu kinachofanyika, likizo ni kinaweza kika kufanya vibaya kama hauja kuwa makini. Kwa sababu kila ambacho unafanya, unafaa kuwa makini, wakati wa likizo kwa sababu waweza kosa kurudi ukiwa vyema shuleni.

Nachokipenda kuhusu mtaa wangu ni umoja. Watu wanaweza kusaidiana katika mtaa huu. Tuna umoja mwingine mzuri sana. Nimeeza kuona kuwa watu wanaeza kusaidiana wakati kuna shida. Juzi kulikuwa na moto. Na jirani mmoja tu akasema moto moto. Na kila mtu akakuja akamse, akasaidia kuzima hiyo moto. Apo niliona watu walieza kuungana na kusaidiana. Ilinifanya nihisi vizuri sana kwa sababu niliweza kuona watu mtaa wangu wanaweza kupendana na wanaweza kusaidiana.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu hiyo inanipea jukumu na mamlaka. Nahisi kusimamiwa, utaeza hupewi iyo ruhusa ya kusema wewe kila ambacho unasemwa mtu anakusemea. Lakini ukisimamia, wewe ndio umejipa iyo fursa ya kuongelea mtu kwa ubunifu na ustadi nzuri.

Naam mimi najua kwamba watoto nibaraka kutoka mbinguni na napenda kucheza nao sana. Watoto wanaakili ambayo bado haijichafuliwa na mashida na mizozo ya dunia bado ni akili safi, roho safi. Na kile ambacho wanasema hua wanasema kinachotoka kwa moyo. Kwamaana mimi napenda ni kucheza na watoto. Kwa sababu unaweza ukapata hadi njiampya za kufanya vitu na unaelewa vitu kwa njiaingine ambayo hukuaume iyona mwanzo.

Naam, nishaifanya kazi ya kujitolea siku moja mimi na rafiki yangu tulienda kwenye children's home ya pale Kisumu. Tulioofika huko tulipata kwamba hiyo siku wafanyikazi wa likuwa wameenda nyumbani. Zasa sisi ndo tukambiwa kama tunaeza tukasaidia kusafisha. Sasa nilisema lazima nijitolee kwa sababu hawa watoto hawana wazazi. Sasa ata kama siezi nikawabariki na wazazi, afadhali naweza nikawabariki kwa kuwasafishia nyumba. Na hivyo ndivyo nilifanya, nikajitolea, tukasafisha, kisha nikaenda nyumbani.

Wukendi mara nyingi huwa nakaanga kwa nyumba, lakini kama bwanangu ako, huwa tunaendanga nje, tunaenda swimming, kuogelea, tunaenda kula, naam. Nahisi kuwa kuna vitu vingi sana unaweza ukafanya ukiwa na mtu, lakini kama nikopekee yangu na dadazangu, huwa nabaki tu kwa nyumba nachunga nyumba.

Tukiwa na marafiki zangu tunapenda kusikiza mziki na pia tunapenda kuongea. Nahisi kwamba kuongea na marafiki zako kuwajulia hali na kujua jinsi ambavyo wanavyokuwa. Ni muhimu sana. Kwa sababu, hivi inakuhusisha kujua kama marafiki zako wafanya vizuri au kama wanahitaji usaidizi mahali popote. Hivyo ndo mimi na marafiki zangu hukuwa, tunakuja nyumbani, tunaeka chakula chini, tunaeka mziki na tunaeza kusonga vizuri.

Napenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu ina kazi kidogo kuliko kuongea. Koungea inahitaji ufikirie na ustadi na utaratibu wa mawazo. Ilhali kuandika, unaandika tu kila ambacho unakisikia au kila ambacho unakisoma.